Sina maisha kama kuna kipindi nilikuwa nakubali kila kitu kazi ekstra msaada kwa kila mtu hata kama nimechoka. Nilijisahau siku moja niliamua kujipa kipau mbele. Nilisema hapana kwa kitu kidogo haikuwa rahisi nilijisikia vibaya lakini baada ya hapo nilipumua ndio ilinirudishia amani yangu.

Napenda asali sana. Mimi ni ule mtu wa asali badala ya sukari. Asubuhi naweka kijiko kimoja kwenye chai ya maziwa. Harufu yake inanirudishia kijijini kule kwa mzee aliyekuwa na mzinga nyuma ya nyumba ile tamu yake. Sio ya kuuma meno kama sukari, ni laini. Na nikikohoa kidogo maji vuguvugu na asali niko sawa.